Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kutafuta chakula cha mchana au kinywaji. Hii inanipa nguvu zaidi. Hili ninaporejea tena kazini niwe mchangamfu na mwenye bidii. Pia kuna wakati mimi utembelea wenzangu na kujuliana hali kabla ya kurudi tena kazini.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea mwezi wa kwanza Januari, tarehe tano. Sherehe yangu huanza kufungua mwaka. Hii inaniwezesha niwe na wakati mzuri na wazazi wangu, mandugu zangu na marafiki. Kinachonifurahisha zaidi kuhusu sherehe hii ni zawadi ninazopokea kutoka kwa jamii.

Zawadi nzuri zaidi nimewaipokea ilikuwa simu. Ilikuwa simu ya kufaa sana. Ilinisisimua maana ile simu ilinisaidia kuwasiliana na ndugu zangu na jamaa na marafiki pia. Hiyo simu nilipokea wakati wa siku yangu ya kuzaliwa. Nashukuru sana mwenye alinizawadi hiyo zawadi.

Napenda kula kwa oteli. Kama vile za waswahili wanapika chakula kitamu sana. Chakula chenye napendelea sana kwa hizo oteli ni kama vile pilau au nyama ya kuku. Wanajua kuikaanga na kufanya chakula kiwe kitamu na cha kuridhisha.

Ndiyo, mimi hupenda vitu vya mtandaoni, maana ni vitu hudumu kwa muda mrefu, na pia naeza angalia maoni ya watu walionunua hapo awali, hiyo inaniwezesha kujua kama hicho chombo ninachokitaka ni cha kudumu muda mrefu au ni chombo hafifu. Pia napenda vile wanaweza kuniletea ma vitu nilivyonunua hadi nyumbani mwangu.

Mimi hupenda kuwa mahali penye amani, utulivu na pia furaha. Mimi hupenda mahali hapana kelele nyingi. Penye kuna hewa safi na mimi hupenda kushirikiana na watu walio na roho safi na wenye wanafurahia wakati wengine wanapoendelea. Pia mimi hupendelea kuwa mahali penye tunajengana, mahali penye kuna watu, wanapenda amani na kushirikiana.

Mimi ukaa hadi saa sita au saa nne kulingana na kazi nilionayo kwa siku tofauti. Maranyingi, mimi hupendelea kulala saa nne ili niweze kuamka mapema na nianze kazi yangu nikiwa mchangamfu na niko na afya na nimepumzika ya kutosha. Lakini wakati mwingine, wakati ninazo kazi za kumalizia nyumbani, mimi hulala saa sita usiku.

Mimi hupenda mikutano ya kanisani maana tunaeza kufunzwa vitu baadhi ya kidini, tunaeza kujadiliana kuhusu mambo ya biblia na tunaeza kukua kwa mawazo, kwa tabia na hata fikira. Mimi ushugulika sana kuwa moja wapo ya wamama wanapopatana kanisani ili kujuana, kuzungumza na kupeana maoni tofauti tofauti katika ile mikutano tunayohudhuria.

Sio sana. Mimi sitengamani sana na majirani wangu kwa maana muda mimi uwa na muda mfupi sana nyumbani. Mara nyingi mimi uwa nimeondoka. Nikaenda shuguli za kanisa, shule au kazi. Kwa hiyo sababu, mimi huwa na wakati mdogo sana wa kutengamana na majirani zangu, lakini wakati ninapata nafasi, mi hujaribu niwezavyo niweze kujuwana na wale walio karibu na mimi.

Kazi ninayodhamini zaidi ni zile za kufanya kazi mtandaoni. Maana zinaniwezesha kufanya kazi kwa utulivu nikiwa kwangu nyumbani. Pia zinani punguzia ile kuenda mara kwa mara, kusafiri mara kwa mara kuenda kazini. Zinani punguzia msongamano wa mawazo na pia zinanipa muda mzuri wa kufanya kazi yangu kwa utulivu na kwa muda ufaao.

Kinywaji ninachopenda zaidi ni chai. Mimi hupendelea chai ya maziwa mzito ikiwa imewekwa majani iliyo na tangawizi. Hii chai naeza kuikunywa wakati wowote na mahali popote ninapoweza kuipata. Nilipata kuanza kunywa chai nikiwa mdogo na mama yangu ndio alikuwa anapika chai kitamu zaidi ya kila mtu. Hii chai inaweza, naweza kuikunywa peke yake au naweza kunywa na mkate, mandazi ama chapati.

Mimi hupenda kutazama michezo. Mimi huudhuria taaluma mbalimbali wanapokuwa wakiigiza michezo. Hii hunisisimua, hunipa raha kwa moyo wangu na inaniwezesha pia niwe na muda mzuri wakujifunza vitu tofauti za kitamaduni, familia na ata kuigiza. Mimi huudhuria tamasha mbalimbali wanapokuwa na michezo ya kuigiza mara kwa mara.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtalii inchi inayoitwa Dubai. Dubai ni inchi inayotipendeza. Ikona sehemu nyingi za watalii kutembelea, kutazama, kuogelea na pia kujuana na watu wa kabila tofauti. Mji wa Dubai ni mji una mvutio kwa pande nyingi na ndoto yangu kubwa ni kutembelea huko kusiku za usi.

Usiku kabla ya kulala, mimi hupenda kuomba. Huwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunilinda, kwa kuniweka salama na kunipa nguvu ya kupambana na hiyo siku hadi ikafika mwisho. Pia napenda kumshukuru kwa kunipa afya njema, na kunipa chakula na pia kunibariki na kazi ya kufanya ambayo inanipa mapato.

Mimi hupendelea mwanga wa kati, maana mwanga mkali huwa una sababisha macho yangu kuwa na uchungu. Mwanga wa kati ndio mzuri maana au huna madhara yote kwa macho yangu na hunifanya nasikia nikiwa mtulivu na mwenye furaha.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti, asa, kazini, nyumbani, na pia ninapowasiliana na marafiki zangu walio inchi za kigeni. Teknolojia ya sauti inaniwezesha nifanye kazi yangu kwa wepesi na inavyo eleweka. Pia teknolojia ya sauti inaniwezesha ni wasiliane na wenzangu wa familia waliombali kwa uraisi.

Mimi hupenda kusherekea mwaka mpya na familia na ndugu zangu nyumbani. Hiyo hunifanya niwe na wakati mzuri wa utulivu, wa furaha na waamani ili kushukuru mungu pia kwa kutuwezesha tukafika huo mwaka mpya. Huwa tunaanda sherehe, yakula, yakucheka na pia kusaidia wasiojiweza.

Maendeleo ningependa kuona katika jamii ni kama vile ya masomo. Maana masomo ndio yanatuwezesha tuendelee kibinafsi bila kutegemea mtu kwa mwingine. Masomo yanatuwezesha tuvuke mipaka, tuweze kupata kazi nzuri na tuweze kujidumisha kila mtu kwa maisha yake ya kibinafsi. Ninapenda. Ninapenda jamii yangu iinuke kiwango kikubwa cha masomo. Maana ni msingi wa maendeleo wa kila bina.

Mimi na shiriki katika jamii yangu kwa mambo matatu ya kwanza kuhakikisha kila mtu kwa jamii yangu amepata elimu bora. Ya pili kuhakikisha kila mtu kwa jamii yangu anachakula chakula kwa kila siku na ni chakula chema anabora kwa maisha ama kwa afya yake. Na ya tatu nahakikisha kila mtu kwa jamii yangu, ana amani, anafuraha na kila mtu anaendelea kwa amani.

Mimi upendelea kusoma kuliko kuandika sababu ni mbili. Ya kwanza kusoma unipa muda wakutulia, kuchambua na pia kuburudika na chochote chenye ninacho kisoma. Lazima kiwe kitu na kipenda na kitu chakuni jenga na kitu kya kuni panua mawazo. Hila kuandika lazima niwe na wakati mrefu zaidi, niwe na mahali pa safi na pazuri pa kuandikia, na pia niwe na vifaa tofauti vya kutumia kama vile kitabu, kalamu, karatasi, na pia meza ya kwele kuandikia. Lakini kusoma, kila ni nachoitaji ni kitabu tu ama material ya kusoma.

Changamoto kubwa kazini mwangu ni kucheleweshwa kwa malipo. Mara kwa mara, malipo yetu huchelewesho hata kupita mwezi mzima. Hii huwe inatufanya tuwe na changamoto mkubwa maana kila kitu maishani inahitaji pesa. Kulipa karo, kulipa nyumba, kununua chakula na mengineyo.

Ndiyo, mimi ni mtu ubinifu. Maana, mimi hupenda kutangamana na wenzangu, mimi hupenda kusaidia na mimi pia hupenda kushirikiana na wenzangu hili kusaidiana kwa jambo lolote la maisha. Mimi hupenda kusaidia ambapo naweza na mimi napenda kuishi kwa familia kubwa.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya heshima na kusikiliza na kuelewa. Ni vizuri kuelewa kila mtu na maoni yake. Maana ako na sababu ya kusema yale aliyosema. Mimi hupenda kuchukua mtu alivyo maana inaleta heshima na amani kati yetu.

La, siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Maana nahitaji teknolojia kufanya kazi na pia kuwasiliana na wapendwa wangu. Teknolojia imekuwa kitu cha muhimu sana kwa maisha yangu. Maana, ndiyo chanzo cha kuongea, kusafiri na pia kufanya kazi.